Uwezo gani unapenda kuwa nao? Mi napenda kuwa na uwezo wa mambo ya teknolojia. Kwa hivyo mimi inapofika wakati wa mambo ya kiteknolojia, unapata mimi napenda kuwa na hio uwezo sana. Kwa hivyo kwa kawaida yangu mimi napenda kuwa na uwezo ya mambo ya kiteknolojia. Ya kitu huwa napenda sana na natia bidii sana niweze kukuwa na hadi iweze kunisaidia kwa maisha yangu ya baadae.

Aina gani ya keki unayoipenda napenda kula keki ya black forest, hiyo keki huwa ni tamu sana na mara nyingi huwa naipenda kula kwa sababu ni tamu wanapokula hiyo keki wanasikia mzuri sana kwa hiyo mimi napenda kula keki ya black forest.

Madhara nzuri ushawahi kuona, nimeona madhara mingi sana lakini kuna ile madhara ni mzuri inapendeza wewe na kuna pia madhara zingine huwa sio nzuri hazipendezi wewe, kwa hivyo kwa kawaida yangu madhara nimeona mengi sana lakini madhara mzuri ni ile madhara unaona ile kitu unaendelea kufanya, kwa kawaida yangu napenda kuona sana madhara.

Ndiyo mimi navaa saa mimi huwa napenda kuvaa saa ya mkononi kwa sababu mimi huwa naangalia saa mara kwa mara ninapotembea huwa naangalia saa mahali masaa imefika na mahali mambo inaendelea kwa hivo kila wakati mwingi huwa napenda kuvaa saa saa huwa inanisaidia sana na saa ni kisehemu cha kuongeza urembo katika mwili wako wakati umevaa saa na t-shirt na jeans unapata wewe ni mrembo sana.